Kila asubuhi napenda kuanza siku kwa utaratibu, unaonipa nguvu na uwazi wa mawazo. Mara tu baada ya kuamka, kufanya mazoezi mepesi na kupumua na kunyoosha viungo ili kuamsha mwir. Baada ya hapo, hunywa kinywaji cha afya kama maziwa au maji safi ili kuimarisha mwili na kuanza siku kwa nguvu. Kisha napanga ratiba ya siku kwa kuorodhesha majukumu muhimu. Nikianza na yale yenye kipaumbele cha juu, hii hunisaidia kuingia kazini nikiwa na mpangilio na umakini. Kabla ya kuanza kazi rasmi napenda kusoma makala fupi au kitabu cha maendeleo binafsi ilikupata msukumo wa mawazo mapya. Utaratibu huu wa asubuhi hunipa uhuiano kati ya afya, nidhamu na motisha. Na hunihakikishia kwamba siku inaanza kwa utulivu na mwelekeo sahihi.

Ndiyo, napenda maua kwa sababu huleta uzuri na utulivu wa kipekee. Maua yana rangi na harufu zinazoweza kubadilisha hisia yakileta furaha na amani. Ninapoyaona bustanini au msituni nahisi uhusiano wa karibu na asili ya kumbukumbu za furaha zaidi ya uzuri wake, maua pia huashiria mambo mazuri kama upendo, matumaini na maisha mapya. Kila aini ya ua hubeba maana yake na hilo hunifanya kuyathamini zaidi. Ni sehemu dogo ya siri lakini yenye nguvu kubwa ya kuleta tabasamu na kutuliza moyo.

Ndio, napenda kupanda milima kwa sababu ni shughuli inayochanganya mazoezi ya mwili na utulivu wa kiakili. Kupanda milima hunipa nafasi ya kushinda changamoto kwa sababu kila hatua kuelekea kilele huhitaji uvumilivu. Nguvu na mpangilio, pia napata furaha kubwa nikifika juu ya kuona mandhari ya mbali hewa safi na utulivu wa asili. Zaidi ya mazoezi, kupanda milima hunihusisha na mazingira ya asili. Hunifanya nijisikie karibu na dunia na kupata amani ya ndani. Ni njia nzuri ya kujiondoa kwenye msongo wa maisha ya kila siku na kujihusisha na safari yenye mafunzo na kumbukumbu za kipekee.

Napiga picha mara kwa mara, hasa pale ninapokutana na mandhari mazuri au tukio la kipekee wakati mwingine ni kila siku nikiona kitu cha kuvutia njiani au ninapokua na watu ninaowapenda kuna nyakati pia napiga picha mara chache zaidi, nikisubiri tukio maalum kama sherehe, safari au hafura ya kijamii kupiga picha kwangu si kwa ratiba maalum bali, hutegemea msukumo, wa wakati na uzuri wa mazingira kila mara ninapohisi kuna kumbukumbu ya dhamani au taswira yenye maana hapo ndipo napenda kushika kamera na kuifanya iwe sahemu ya historia yangu.